Tabia inayochukiza kwa wengi ni kukosa heshima. Hii inaweza kuwaonekana kupitia lugha mbaya, kudharau wengine au kutowajali kabisa. Pia tabia ya kusema uongo, kujiona boro kuliko wengine au kutowajibika kwa makosa huchukiza. Tabia hizi huvunja uaminifu na kuharibu mahusiano. Kinyume chake heshima uaminifu na unyenyekevu hufanya watu waishi vizuri na kuelewana.

Ninaanda ripoti za kazi kwa kufwata hatua zilizo wazi. Kwanza kukusanya taarifa zote muhimu na kupanga hoja kuu. Kisha kuandika kwa mtiririko mzuri, nikitumia lugha rahisi na ilio wazi. Huongeza takwimu au mifano inapohitajika ili kueleza vizuri. Baada ya hapo, kurekebisha na kukagua makosa kabla ya kuwasilisha ripoti. Njia hii hunisaidia kutoa ripoti ilio sahihihi yenye kueleweka na kitaalamu.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma, kutazama video za mafunzo na kufanya mazoezi ya vitendo. Kujifunza vizuri zaidi na nikijaribu kwa mikono yangu na kuuliza maswali pale nisipoelewa. Pia hupenda kujifunza kutoka kwa watu wengine kwa kusikiliza uzoefu wao. Njia hii hunisaidia kuelewa kwa haraka, kukumbuka kwa muda mrefu na kutumia ujuzi mpya katika maisha ya kila siku.

Wakati wa msongo wa kazi hujaribu kwanza kutulia na kupanga vipaumbele pumua kwa kina huchukua mapumziko mafupi na kugawa kazi kwa hatua ndogondogo pia hupenda kusikiliza muziki mtulivu na au kutembea kwa muda mfupi ili kupunguza mawazo njia hii hunisaidia kurudisha umakini kupunguza presha na kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Mara nyingi kucheza na marafiki zangu, tunapopata muda, hupenda kucheza michezo kama kandanda, michezo ubao, au hata michezo ya simu, wakati mwingine hucheza na ndugu nyumbani, hasawa wakati wa mapumziko. Kucheza na watu ninao wafahamu hunipafuraha, hunipunguzia mawazo na huimarisha uhusiano wetu.

Kinachonifanya nifurahi sana ni kuona maendeleo katika maisha yangu, nikitimiza lengo, kujifunza kitu kipya au kusaidia mtu na akaonyesha shukrani, moyo wangu hujaa furaha, pia muda ninaotumia na familia au marafiki, kusikiliza muziki ninaoupenda na nakuwa na amani ya akili, hunifanya nijisikie mwenye furaha yako.

Ili kuweka afya nzuri, hufanya mazoezi mara kwa mara, kama kukimbia na kutembea kwa miguu, kujaribu kula chakula bora chenye matunda na mboga, na hunywa maji ya kutosha kila siku. Pia huoumzika vizuri, kulala masaa ya kutosha, na kuepuka msongo wa mawazo, kuwa na nidhamu katika mtindo wa maisha hunisaidia kubaki kwenye. Nguvu na afya nzuri.

Ndiyo, napenda kusoma maoni ya mtandaoni kwa kiasi, husaidia kuelewa mitazamo tofauti ya watu, kujifunza kutokana na uzoefu wao na kufanya maamuzi bora hasa kuhusu bidhaa au huduma. Hata hivyo, huchagua maoni yenye hoja na heshima kwa sababu ni si maoni yote ni ya kujenga. Kusoma maoni hunipanua fikra na kunifanya niwe makini zaidi.

Ninaliinda faragha yangu mtandaoni kwa kutumia ninosiri imala na la kipeke kwa kila akonti Pii huepuka kushiriki talifa binafsi ya uyu kama namba ya simu au mahali nilipu kutumia mipangelio ya faraga kuni mtandao ya kijamii na kushirikisha Programu zinasahisiwa Mara kwa mara zaidi ya hawa ya uwa makini na viongo au barua pepe za kushuku ili kuzipuka utapeli.

Napenda kutembea maeneo tulivu na yenye asili kama bustani, barabara zisizo na kelele nyingi au karibu na maeneo ya wazi. Kutembea sehemu kama hizi hunipa utulivu wa akili, hunisaidia kufikiria vizuri na kupunguza msongo wa mawazo. Pia napenda kutembea jioni wakati wa hewa safi na mazingira ni ya kupendeza.

Ndiyo, napenda kuimba, hasaa nikiwa pekee yangu au nikiwa huru. Kuimba hunifanya nijisikie mwenye furaha na hunisaidia kutoa hisia zangu. Napenda kuimba nyimba ninazozipenda. Hasaa zile zenye ujumbe mzuri au zinazotuliza akili. Ingawa si muimbaji, mtaalumu, kuimba hunipa burudani na kunipunguzia mawazo.

Ndiyo, napendo kuoga kwa maji ya moto. Kuoga kwa maji ya moto hunisadia kupumzisha mwili na akili. Hasa baada ya siku ndefu ya kazi. Hunipunguzia uchovu, hutuliza misuli na hunifanya nijisikie mtulivu. Pia ni njia nzuri ya kujipa muda wa faragha na kujitunza. Hasa wakati wa baridi.

Ninajikinga na jua kali kwa njia mbali mbali. Kwanza huwana vaa kofia au manyoya ya mikono ili kulinda mwili wangu. Pia hupenda kutumia krimu ya jua ili kuzuhia kuugua ngozi. Na kuvaa ngu nyepesi zenye rangi za kutuliza joto Wakati mwingine hupenda kukaa kivuli au ndani ya nyumba wakati jua liko kali sana njia hizi husaidia kuepuka joto kupita kiasi na kudumisha afya ya ngozi ya mwili.

Ndio, nimewahi kuenda, maonyesho ya sanaa, nilifrahia kuona kazi za ubunifu za wasanii, rangi, michoro, na sanamu. Maonyesho hayo ya linifundisha kuelewa mtindo tofauti ya sanaa, na jinsi watu wanavyo tumia ubunifu wao kuwasilisha hisia na ujumbe. Pia, kuna hamasisha mawazo yangu na kunipa msukumo wa kujaribu mambo mapya ubunifu. Muzoefu ambao huniachia kumbu kumbu nzuri na hunipa furaha.

Ndio nimewai kutembelea ziwa na mto nilifurai utulivu wa maji upepo wanana na manthari ya asili inayotuliza akili kutembea kando ya ziwa au mto hunipa nafasi ya kutafakari au kupumzika Pia ni mahali pazuri pa kupiga picha na kufurahia uzuri wa mazingira ziara kama hizi huniachia kumbu kumbu nzuri na hunifanya kudhamini zaidi asili.

Mara nyingi natumia wi-fi nyumbani au mahali panapopatikana kwa sababu ni ya haraka na haina gharama nyingi. Wakati mwingine nikikosa wi-fi au nikiwa njiani hutumia data ya simu ili kuendelea kuwasiliana, kusoma habari au kufurahia burudani mtandaoni kutumia mchanganyiko huu Kunarahisisha maisha yangu ya kila siku na Nihakikishia kuwa na mtandao muda wote ninapohitaji.

Ndiyo, ninahifadhi vitu vya thamani. Hufanya hivyo kwa makini ili kuhakikisha havipotei au kuharibiwa. Vitu hivi ni kama simu, pesa, nyaraka muhimu au bidhaa kumbukumbu za kifamilia. Hifadhi yake hunisaidia kuwa na amani ya akili na kuhakikisha kwamba vitu muhimu vinapatikana wakati vinapohitajika. Mara nyingine hutumia sanduku la kuhifadhi au droo iliyofungwa kwa siri ili kulinda vizuri.

Ningependa kujifunza ujuzi mpya wa teknolojia, hasa huundaji wa tovuti na programu rahisi. Ujuzi huu utanisaidia kujitegemia kupata fursa za kazi mtandaoni na kutatua matatizo kwa njia ya kisasa. Pia ningependa kujifunza zaidi kuhusu simamizi wa muda na fedha ili kuboresha maisha yangu ya kila siku. Kujifunza video vipya hunipea motisha, kunipanua mawazo na kunifanya nijisikie yaninaendelea kukua kila siku.

Mara nyingi ninaenda hospitari mara chache tu kwa mwaka Hasa wakati ninaumwa au kwa uchunguzi wa kawaida Kwa kawaida hujaribu kutunza afya yangu kwa kula vizuri kufanya mazoezi na kupumzika ili kupunguza marathi Hata hivyo nikiathirika na tatizo la kiaafya huwa sinabudi kuenda haraka njia hiyo hunisaidia kudumisha afya na kuhakikisha Matatiza ya natatuliwa mapema kabla haya jajukua makubwa.

Inaposhugulikia makosa kazini. Kwanza huchukua muda kutulia ili kuelewa tatizo vizuri. Kisha huchambua chanzo cha kosa na kupanga hatua za kurekebisha. Ikiwa ni jambo linalohitaji msaada. Hua nauliza maoni au kushirikiana na wenzangu. Baada ya kutatua kosa. Njifunza kutokana na makosa hayo ili kuyazuia kutoka kutokea tena. Njia hii hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi kudumisha ubora na kujenga uaminifu kazini.

Ningependa kutembelea mji wa kale wa lamu, mahali pa kihistoria lenye, uridhi mkubwa wa kiswahili na usanifu wa zamani. Lamu lina majengo ya kale, barabara za mwitu na kihistoria ya biashara ya karne nyingi. Kutembelea mahali hapa hunipa nafasi ya kujifunza, kuhusu utamadumi, historia na maisha ya watu wa zamani. Pia, mandhari ya pwani ina utulivu wa mji huu hunifanya nijisikie amani na kusherehekea uzuri wa historia.

Napenda mazingira ya kazi tulivu, safi yenye mpangili wa mzuri, mazingira kama haya hunirahisishia kuzingatia kazi bila usumbufu, huongeza umakini na hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii, pia napenda uwepo wa mawanga mzuri na hewa safi, pamoja na vifaa vinavyo rahisisha kazi. Mazingira haya hunifanyani jiskie vizuri, mwenya furaha, nahuchangari, ngia, kwa kiasi ki kubwa ka ti ka ufanisi, waka zi yangu.

Ninapendelea kuwasiliana na watu kwa mazungumzo ya ana kwa ana kwa sababu hunipa nafasi ya kuelewa hisia na lugha ya mwili. Hata hivyo, pia hutumia simu na ujumbe mfupi pale inapo hitajika. Asa kwa mawasiliano ya haraka. Uwa, wazi. Kusikiliza kwa makini na kutumia lugha yenye heshima hunisaidia kujenga mawasiliano mazuri na yenye maana.

Mimi hufuata gormahia FC, timu maarufu ya kandanda hapa Kenya, napenda kufuatilia mechi zao sababu ya ushindi au mbinu wanazotumia. Pia hunifurahisha kushirikiana na marafiki wakati tunatazama mechi, kubadilishana mawazo na kushangilia pamoja, kufuatilia timu hunipa, burudani, mshikamano na hisia furaha pale wanapshinda.

Kumbukumbu nzuri za shule ni imara za michezo ya shule na sherehe za kuhitimu nilifurahia kushiriki katika mashindano ya michezo kucheza na marafiki na kushangilia ushindi wa timu yetu Pia nakumbuka madarasa ambapo walimu walitufundisha kwa njia ya kufurahisha na kupiga vikao vya kubadilishana mawazo Kumbukumbu hizi zimenifanya najisikie furaha na mshikamano na marafiki zangu na zimeniachia historia nzuri ya utotoni na ujana.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni sala na maombi. Hii linanisaidia kuungana na mungu kupata amani ya ndani na kuelewa maisha ya mtamazamo wa kiroho. Pia hunifundisha maadili kama heshima upendo na kusaidia wengine ambapo ni muhimu katika maisha ya kila siku. Kufanya maombi kunanipa nguvu. Utulivu na motisha ya kufanya mema kwa wengi na kunisaidia kubadiliana na changamoto mbalimbali za maisha.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri, nidhamu na utatuzi wa matatizo. Mawasiliano mazuri hunirahisishia kuelezea mawazo, kuelewa wengine na kushirikiana kwa ufanisi. Nidhamu inanihakikisha kazi inafanyika kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa. Utatuzi wa matatizo hufanya niwe tayari kukabiliana na changamoto na kupata suluhisho haraka. Stadi hizi huchangia ufanisi kazini, kujenga uaminifu na kufaki, kufanikisha malengo ya kazi.

Mara nyingi asubuhi hula ufu au mayai yenye mkate pamoja na chai au kahawa. Chakula hiki hunipanguvu ya kuanza siku na kunisaidia kuzingatia vizuri kazi au masomo. Wakati mwengine hupenda kuongeza matunda kidogo kama ndizi au maemebe mili kuwa virotubisha zaidi. Kula chakula kizuri asubuhi kuna nifanya nijisikie mwili wenye nguvu akili tulivu na tayari kukabiliana na shaguli za siku.

Napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa kiasi, hasa pale mazungumzo yanapokuwa ya heshima na ya kujenga. Kujadili siasa hunisaidia kuelewa yanayoyendelea nchini na duniani, pamoja na haki ya wajibu wa raia. Hata hivyo, huepuka mijadala zenye ugomvi au chuki. Napendelea mazungumza yanayoenga mawazo suluhishu na maendeleo ya jamii kujumla.

Nguvu zangu kazi ni ni nidhamu, bidii na uwezo wa kushirikiana na wengine. Nidhamu hunihakikishia kumaliza kazi kwa wakati na kwa ubora unawotakiwa. Bidii hufanya nitimize malengo ya kazi bila kuchelewa. Uwezo wa kushirikiana na wenzangu hunisaidia kushughulikia changamoto pamoja. Kubadilishana mawazo na kufanikisha kazi kwa ufanisi. Nguvu hizi zimenisaidia kuwa mfanyakazi na wakuaminika. Hachanya katika mazingira ya kazi.

Ndiyo, nimewai kufanya kazi ya kujitolea. Nimeshiriki katika shuguliza za kusaidia kijamii na kusafisha mazingira, kusaidia watu wenye mahitaji, na kushiriki katika kampeni za elimu. Kazi ya kujitolea ilinifundisha umuhimu wa kusaidia wengine, kushirikiana na kuwa na moyo wa kutoa, bila kutarajia malipo. Pia ilinipa furaha, amani ya ndani na kumbukumbu nzuri ya kusaidia kuboresha maisha ya wengine.